Mi ni mbunifu, lazimu ukuwe creative. Tengeneza vitu zenye si kila mtu wame tengeneza. Hata kwa biz, vitu zenye biashara zenye ziko creative yani ni mpya, vitu mpya zenye watu wengine hawajafikiria ndio zina work. So lazimu ukuwe mtu mbunifu kwa kitu yote unafanya, kama ni biashara, kama ni kuimba, kama ni kuact, kama ni ku yani kiti yote unachofanya, lazimu ukuwe mbunifu.

Mi nashiriki Masting kadhaa. Kwanza, lazima nijinvolve na vitu za community. So, tuna saidiana when it comes kwa vitu kama funerals. Ka msee amefiwa. Tunakam together, tunamchangia, tunamsaidia kwa hiyo problem. Pia, ishu za mafii vya apa na pale, maneno za kidato hapo pia tunashugulikia.

Hizi vitu lazima zote zikuwe at least kwa wastani. Kama ni joto, joto isikuwe jingi sana. Joto jingi unajua venye inaeza kufanya. Si mzuri. Sababu tunataka aramazingira miti. Watu hawafai kukata miti. Wakati joto ni jingi, unajikinga kwa miti. Pia baridi mingi, si fiti. Pia mtu kama mimi inaweza kuletea magonjwa pia. So, nipoa kuwa na moderation. So joti isikuwe mob na pia baridi isikuwe mob.

Eee napenda hizo hadithi za ajabu, nakumbuka nikiwa prymo, hizo hadithi tungezisema sana. Na kulikuwa na msee alikuwa anaitwa Salse, alikuwa na mastori zingine tu fiti sana. Nilikuwa nafind mastori zake kuwa zingine at least ningeziskiza hadi mwisho. Kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, k.

Mi bado kijana, mi sijazeeka ndo niseme ningependa kurudi ujana, lakini nambiwa pia ujana una moshi kumanisha ujana utakaa forever. Kuna time, hata sisi tutagrow tukuwe mabazu wakubwa. Ujana ni unamoshi, ujana ni moshi. Kuna wakati itatuponyoka, tutakua hata sisi wazee. Maybe ikifika hiyo time ndo mimi naeza sema kama ningependa kurudi ujanani. Lakini sai ni kujibamba na kumaximize ujana wangu.